Kukamilisha kazi kwa wakati ni jambo ambalo napanga kwa ufundi, nidhamu na mbinu mahususi kwa sababu si tu linahusiana na kufanikisha malengo, bali pia na kupunguza msongo wa mawazo na kuhifadhi utulivu wa akili. Kwanza kabisa, napanga kazi zangu mapema, mara nyingi hufanya orodha ya majukumu ya siku au wiki na kuwaweka kwa kipaumbele. Kwa mfano, kazi zenye muda mfupi na muhimu huwa juu kwenye list wakati zile ambazo zinaweza kusubiri au hazina umuhimu mkubwa huwekwa chini njia hii inasaidia kuona kwa uwazi ni kazi gani inapaswa kushughulikiwa kwanza na ni ipi inaweza kuendelea baadaye zaidi napendelea kujichanganya kwa muda mrefu kwa muda maalum hii inamaanisha kuwa kila kazi ninapoweka muda maalum wa kuhitimiza bila kukorofishwa au kufurugwa na mambo mengine kwa kutumia mbinu kama time blocking au kuweka muda maalum kwenye kalenda, ninajua kila kazi ina nafasi yake na hakuna pingamizi la muda hii pia husaidia kuondoa dhana ya kazi isiyo na mwisho ambayo mara nyingi huchangia kuchelewesha kazi mara nyingine napunguza vichocheo vya kuchelewesha kazi kama vile simu isiyo na lazima, mitandao ya kijamii au mazungumzo yasiyo ya lazima. Nafahamu kuwa wakati nitakapo jishughulisha kwa makini kwenye kazi moja, kazi hiyo itakamilika haraka kwa ufanisi na bila makosa badala ya kufanya kwa haraka huku nikiwa na mashaka au kusita sita. Aidha ninatumia tekniki ya mapumziko makali kwa vile mbinu ya pomodoro ambapo baada ya dakika ishirini na tano hadi hamsini za kazi ya kina napumzika kwa dakika chache. Njia hii husaidia akili yangu kuwa mbunifu nguvu za mwili kubaki na napunguza uchovu jambo linaloongeza uwezekano wa kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora mzuri. Napendelea kufuatilia maendeleo yangu baada ya kila kazi kukamilika napima kama niliweza kufanikisha malengo kama nilivyopanga. Hii inasaidia kuboresha mbinu zangu kwa siku za baadaye kuona ni njia gani nafanya kazi vizuri na kujua ni maeneo gani yanahitaji kuboreshwa. Kwa ujumla, kukamilisha kazi kwa wakati ni mchanganyiko ya kupanga kwa busara, kuzingatia muda, kuepuka vizuizi na kujithamini na ni njia inayosaidia si tu kwa kazi, bali pia katika kudumisha nidhamu, amani ya akili na ubora wa maisha.